Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana na hatari pia Naona kila kimoja Kisha unaona vingine Unakuenda ukiagiza vitu usivyo viitaji gharama inakua kubwa mwishoni Inaitaji kuwa makini zaidi Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti Nitanunua vile tu nilivyo kwenye orodha Sitaangalia vitu zingine Lazima pia niliganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu walio kwisha kununua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitaji ya adhari.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

Natamani kusikiliza mziki leo. Nina aina gani inafaa. Labda mziki wa zamani. Ule wa babu zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarabu. Zinaburudisha moyo. Au niskize rumba. Inafrahisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu, nitachagua wimbo wa kupendeza, ni uskilize ukijirudia, mziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo, ukiwa na huzuni, mziki unakuondolea, ukiwa na furaha unakuongezea, leo ni naisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani, hakuna mtu anaona, nitafraia bila aibu.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga, shambani. Nitapenda maindi na maharage wiki hii. Adhri iko tayari. Nimesha ilima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninaitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu za aina nzuri. Zinakaa sana. Msimu huu ni rama ama kwa wakulima wote Lazima nitumie wakati huu vizuri Nisipoteze na fasi Naomba watoto wanisaidie kupanda Wajifunze pia Mavuno mazuri ya tatusaidia familia mzima ya takua na chakula cha kutosha.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je kuna njia nyingine zaidi na ya ufupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio, sikize muziki ile niwe na subira Hali hii ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazma nimpigie simu kwanza. Niangalia kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa ya kutoka famasi mipango mingi leo lazma nijipange vizuri hebu niandike orodha Nikikosa kitu chochote.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

Nivae nini leo? Hewa ni ya joto au baridi? Hebu niangalie nje kwanza. Jua linaonekana, lakini kuna upepo. Nathani ni nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati la buluu na suruali nyeusi. Viatu gani? Sandali au viatu vyakufunga? Kwa kazi nadhani viatu vyakufunga ni bora. Nitachukuwa jaketi ni mwage kwenye mkoba. Kama itakuwa baridi jioni. Mavazi mazuri ya nati niwezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na waheshima. Nadhani mahali hapa ni sawa.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

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandaye vizuri usiku huu. Ninaitaji kukagua ripoti yangu. Niakikishe takuimu zote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yote muimu? Ebu ni some tena polepole. Kuna sehemu kadhaa zinaitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kadhaa niyaeleze vizuri zaidi. Nitaanda maswali yanayo weza kuulizwa. Niwe na wamajibu tayari. Suruali na shati la kawaida litafaa au inavyobidi ni vae tai pia nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi inaitaji kulala mapema ili niamuke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.

Je, kazi hii ndio nitakaifanya miaka mingi ijaya. Nafikiria mabadiliko ya kazi. Napenda kazi yangu, lakini naona hakuna maendeleo. Imekua hapa miaka mitatu, bado nafanya kazi hile hile. Je, niombe kuwamishwa iidara nyingine au nitafute nyafasi mpya katika kambuni nyingine. Lakini kubadilisha kazi ni hatari. Hapa nimejua watu wa mchakato. Najua kila kitu. Maali pengine nitaanza muanzo tena, lakini mshara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu. Inaitaji kufikiri kwa makini, labda nitazungumza na meneja wangu. Nione kama kuna furusa ya maendeleo, niombe msaada wakaribu yangu pia.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

Nyumba inaitaji kusafishwa leo. Vumbi limejaa kila mahali. Nitaanza na chumba cha kulala, nifunge vitanda vizuri, vyombo na vya kuchomea vikoozi vinaitaji kuna wishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa. Inaitaji kusafisha bafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Nitawasha muziki, nifanye kazi nikiwa na fura Watoto watanisaidia kupanga vitu vyao nyumba safi inatoa amani na moyo Nitafikiri nitatumia saa mbili tu Baada ya kusafisha tutakaa kwenye chumba safi na kupumzi.

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo. Ninahitaji kupanga sherehe. Je, tufanye karamu ndogo nyumbani autukodi mahali. Nyumbani ni nafuu zaidi. Nitaalika marafiki wake kutoka shule labda watoto kumi. Nita pika keki kubwa. Wao wanapenda keki ya chokoleti. Nitanunua baluni na mapambo ya rangi ya furaha. Pia ninaahadi ya kumunulia zawadi. Yeye anataka baiskeli Nadhani nitapata baiskeli ndogo ya beinafuu Sherehe itakuwa siku ya jumamosi muda wa asubuhi Ninasiku muhimu sana kwa mtoto wangu Lazima iweya kumbu kumbu nzuri.

Mwalimu alipigia jana. Anasema mtoto wangu ana kazi ya nyumbani. Je, ni kweli? Lazima ni zungumze nae leo. Yeye anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema la tofauti. Inaitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana. Anasa au masomo. Tamweleza umuimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati elimu ni ufunguo wa maisha mazuri bila elimu utakuwa na shida badaye Itakaa na ae kesho jioni tuangalia kazi zake pamoje Itamsaidia kama ana uelewa Watoto wanaitajim saada wa wazazi Sio lawama tu.

Wakati huu ni mzuri sana. Wakati wa mchana ni wakati wa kusoma, wakati wa kuenda shule, wakati wa pia wa kutembelea marafiki zangu. Ninaendanga shule na kazi kila wakati. Asubuhi ikifika pale naamka naanza kufanya kazi za kila siku na nakikisha kuwa nimepanga vitu zangu za kila siku kwa wema. Nime akikisha kuwa pia nimeandika orotha ya vitu zote nitakavyo vifanya kwa hiyo siku nahakikisha kabla jioni ijaeza kufika pale Nimeeza kutimisha na kufanya mambo yote ambayo nilikuwa nimeyapanga mchana ni mzuri na unakuwa na mambo mengi sana Baada ya siku mrefu unandaliwa chakula ambacho unakipenda na unakula unalala ukitabasamu.

Naweza kufanya vitu kabisa. Unaweza ni jambo ambayo kila mtu anaweza kujiambia kila wakati na kuhakikisha kuwa mambo yameweza kufanyika kwa wakati ambao unafaa. Mtu kusema anaweza kufanya kazi moja ama mbili pale inahakikisha ukuwe na zile takwimu na bidhaa ambazo zinahitajika ndio uweze kufanya jambo kama ile. Kwa mfano kazi yangu pale nitahitaji kukuwa na mazungumzo mazuri, ukuwe pia unaeleza meneja wako akifanya kazi ambayo isiyofaa unamweleza vizuri na hiyo ndio uwezo ambao unahitajika na ukakamavu wa kila mtu. Ningependa kusema naweza kuongea vizuri na nimekuwa nikifanya yale mazoezi ndio niweze kuhakikisha kuwa mwili wangu unafaulu na magonjwa yote nimeyafukuza na kwa upande wangu sasa hivi hakuna mambo yoyote ambayo yananikera.

Msimu wa baridi ni msimu ambao unafaa zaidi kwa maisha ya kila mwanadamu. Mwili unakubali ule msimu vizuri kwa sababu unapata kila bidhaa ya mwili inafanya kazi kwa uzuri na inafanya kazi unapata ile baridi mfa na unapata amevaa nguo ambazo ni nzito na jaketi ambazo zitakazomsaidia asihisi ile baridi. Wakati huu wa joto jingi haihitaji baridi mingi kwa sababu baridi pale ikikuja kuna maeneo mengi katika nchi yetu ambayo yana baridi. Kwa mfano upande wa Limuru mahali naishi baridi inakua mingi Lakini pale ukienda upande wa ukambani unapata kule hakuna baridi na msimu kama ule unakuwa unatofautiana kila mahali.

Bila shaka ni meweza kushika kidude hiki na naendelea kurekodi ndo niweze kufaamiana na jamaa na marafiki zangu. Bila shaka pale ndo tulieza kuanza mpira ukadunda na tukaanza kuucheza. Mansiti walikuwa wameanza na orotha ya kwanza pale na timu kubwa mbaya ili wacharaza mabao kwa wingi ilikuwa imeka diria wakati ule. Bila shaka tukaeza kuenda bila kufanya jambololote lakini watu wote walielewa ninini ilikuinafanyika wakati ule. Kwa hivyo kwa sasa nitaweza kujiandani, niweze kuji, marakebisho mengi ya weze kuendelea na bila shaka tutafaulu.

Hospitali kuu nchini mwetu inaitwa Kenyatta Wakati mwingine pia nilikuwa nimeugua na nikaenda nikalazwa hospitali ambayo inaitwa ni ya huko Kikuyu hospitali ile ilikuwa na huduma mbaya sana na si hospitali naeza elekeza mtu mwingine aeze kupata matibabu kule. Kwa sababu mambo mengi ambayo yana yanafanyika kwa hile hospitali, hayafahami na watu wengi hawarithiki na zile huduma za hospitali hilo. Lakini ningependa kuhimiza hospitali zote zenye ziko nchi yetu, ziweze kuwasilisha na mambo yao yakuwe ya athara yakuwe yana musimamio na harakati zikuwe ziko na mzuri sana hospitali ni mahali ya ambapo si pakuendwa na mahali panaendwa tu wakati ule unahitajika.

Chai ni kinyuaji bora zaidi. Kinafanya mwili unapata na msisi muko wa ali ya juu. Ambapo kila mtu anakinwa kila asubui. Watu wengi pia wananywa chai asubui, saa saba na jioni ni kama dawa. Lakini inafanya mwili unapata wa msisimuko ambao unakuwa ni waali jabu sana na mtu anafraia. Kwa hivyo ningependa kusema mimi unnya chai lakini sikilas wakati tu. Kwa sasa hivi nimesema kwa sababu ya marathi ambayo nimekua nikiugua itakuwa nikinywa ile chai ya tangawizi pale. Inaosha tumbo, unapata tumbo, inasafika. Unapata hata watu hawatoa hile gesi yambayo inanuka vibaya sababu wakati mwingine ule ni kona msichana mwenye niyaishi na yeye pale alikuwa natoa gesi yambayo haikuwa inarufu nzuri.

Maziwa ni kinywaji ambacho kina manufaa katika mwili sana. Tunatumia maziwa kutusaidia ili tuweze kuwa na afya bora. Na watoto wenye umri mdogo wa miezi kama sita wanapaswa kunywa maziwa ili waweze kuwa na afya bora. Maziwa hutoka, kwetu huku tunalisha ngombe ili kuweza kupata maziwa yakutosha. Na pia ambayo yanabaki tunaweza kupeleka kwenye viwanda vya maziwa ili waweze kutengenezea watu ambao sio wakulima wenye maziwa ili waweze kusaidika.

Bafu ni mahali pasafi sana. Unaingia unakonga na maji baridi kama barafu. Bafu pale ni mahali ni chumba kidogo ambacho kinafaa kusafishwa kila wakati na muajiri wangu huwaanaacha kwa wakati mwingi ile bafu ikiwa chafu na sijakuwa nikifrahia sana kwa sababu nimekuwa nikimueleza. Bafu inafaa kuoshwa kila wakati mtu akimaliza kuoga na kutumia cho Wakati mwingine bafu inatumika mahali pa kujisaidia na unapata watu wengi wanaeka bafu pia kuna choo kwenye chumba kile kile kimoja kidogo na ningependa kueleza labda wale wajenzi Wakitengeneza bafu waweke zile jengo zikuwe kubwa kidogo ndo upate kila mtu hata akioga pale, anaeza kupata nafasi ya kuzunguka na kiache kukua ni kichumba ambacho hakiwezi ekwa kitu chochote.

Mimi napenda kula sana. Wakati kama leo nimekula mayai tatu, nikakula wali, wa nazi. Nilikula pia mguu moja wa kuku. Nilifurahia sana kile chakula kwa sababu wakati mwingi unapata ukienda kule Mandera hawapati kile chakula. Na minofu mingi ambayo imekua ikitayarishwa imekuwa ni ya vyakula ambavyo sijazila kwa muda mrefu Kwa hivyo kwa sasa hivi naeza sema ningependa niende uko inje niweze kupata nyama ambayo nitakayo ipika na ikuwe ndio chajio cha leo Leo itakuwa ni siku ya kufana sana kwa sababu familia yangu itaweza kufurahia chakula ambacho na kipika huwa wanapenda kukula chakula ambacho nimekipika kwa sababu wanasema ni kitamu zaidi na wanasema nisiweze kupata mtu mwingine ambaye naweza mpikia kile chakula kwa sababu watanipenda kuwaliko.

Baiskeli ni kifaa muhimu sana kwa maisha ya kila mwanadamu. Nakumbuka siku moja mwaka wa elfu 20 na 20 pale niliweza kupewa baiskeli moja na kijana moja ambayo tulikuwa tunafanya kazi na yeye. Ile baiskeli nikaenda nayo kule embakasi mahali niliko kuwa naishi wakati ule. Niliyacha ile baisikeli pale kwa mahala pakuachwa bidhaa kama zile na asubui nikishuka nikitaka kuichukua niende kazini ni si kuipata pale Ilinigarimu elfu nane kueza kununua ile baisikeli ndo niweze kurudishia ule mtu na jambo kama hilo halikunifuraisha sana Jambo baisikeli ni bidhaa ambayo watu wengi wanaiendesha lakini ikiwa kwa barabara kupale aitakuwa ikona ile ukakamavu kama gari zingine Ninapenda kuendesha baisikeli lakini kwa mitaa ambayo isiokuwa na gari ndo kusikue na ajali yoyote Biskeli ni bidhaa muhimu na inafanya mazoezi ya kila mwili ikue na nithamu na ikue na misuli tinginya.